Hekima moja, kubwa niliyo funzwa na maisha ni hii. Mambo mengi muhimu hayapigi kelele, hujifunza kwa kimya, kwa maumivu na kwa subira. Nilipo kuwa mdogo kifikira, nilidhani hekima huja kwa ushidi mkubwa, kufanikiwa, kushinda hoja au kufika lengo ulilokuwa ukiomba sana. Lakini kandri siku zilizosonga, maisha ya linifunza kwamba hekima ya kweli, mara nyingine huja pale unapopoteza, unapokosea, au unapulazimika kukaa kimya wakati ungependa kupiga kelele. Nilijifunza kwamba si kila mtu anayekuacha amekukataa, wengine waondoka kwa sababu safari yenu ilifika mwisho wake, si kwa sababu hukutosha. Hili nilinichukua munda mrefu kuelewa, nilipambana kubaki mahali ambako nilipaswa kuondoka, nikijilaumu na kujifunguza hili nipendwe. Lakini maisha yalinifundisha kwamba kujiheshimu ni hekima ya juu kuliko kupendwa kwa gharama ya nafasi yako. Pia, nilijifunza kwamba subira si kusubiri bila kufanya chochote, ni kufanya kilicho sahihi huku moyo wako ukivumilia. Kuna nyakati nilitaka matokeo ya haraka majibu haki na mafanikio. Lakini kadiri nilipojaribu kulazimisha mambo ndivyo yalivyozidi kuchosha. Nilipo kubali kwamba mambo mingi yanahitaji muda kunikomaza kwanza. Ndipo milango ilianza kufunguka taratibu. Maisha pia ya menifundisha kwamba watu hawakuumizi kwa sababu wewe ni dhaifu. Bali kwa sababu wao wana majeraha yao. Hii haimanishi uvumilie maumivu. Bali ufahamu chanzo. Uelewe huu ulinisaidia kuacha kubeba chuki nzito moyoni. Nijifunza kulinda mipaka yangu bila kungeuza moyo wangu kuwa mgumu. Hekima nyingi ni kama ni kwamba sauti yako ya ndani ni muhimu kuliko kelele za nje. Watu watashauri, watahukumu na wakati mwingine watapenda kukuona ukiwa toleo ndogo la ndoto zako. Lakini maisha hunilazimisha kuuliza swali moja rahis nikifuata njia hii nitaheshimika kesho jibu la swali hilo imekua dira yangu. Htimaye nimenjifunza kwamba maisha hayaitaji nikuwe mkamilifu, yanahitaji niwe muaminifu kwa hisia zangu, kwa mipaka yangu na kwa hile nachokua. Kukosea si kushindwa, kushindwa ni kukataa kujifunza. Hiyo ndiyo hekima yangu kwa upole kuwa mpole kwa nafsi yako mpole kwa ukweli wako na mvumilifu kwa safari. Maisha hayakimbii ya nakufundisha atua kwa atua.